Nikithitaji msaada kazini mara nyingi na fanya mambo kama haya, ninatambua ta tizo wazi wazi, na juuliza ni wapi hasa nimekwama na hitaji msaada wa ainagani, naomba msaada mapema kwa wenzangu, nawasiliana kwa uwazi na heshima, na kuwa tayari kujifunza kutokana kosa langu, na shukuru msaada ambao niopata kutoka kwa wenzangu, hata msaada mdogo nauthamini, kwa kuujenga mahusiano mazuri, kazini.

Kila asubuhi nikiamka mara nyingi najicheki kwanza najiuliza leo iko aje napiga sala kumshukuru mungu kwa asubuhi na siku aliyonipa na washa mwili kidogo stretching kuamsha nguvu nanywesha akili kwa mfano maji au chai ama kahawa natazama ratiba ya siku napumua kwa makusudi hata dakika moja ama mbili kujiweka sawa kisha naingia kazini pole pole si kwa fujo.

Inapofika jioni, hiwa nafanya wrap up ya siku, naangalia niliosaidia, nini kimeenda poa, nini kinaweza kuboreshwa, napunguza kelele hakuna mambo mengi kwa wakati mmoja, najiandaa kwa kesho kwa mfano kuweka akili sawa, kama kupanga mada ama mawazo, nafanya kitu cha kutuliza akili kama vile mziki wa pole pole au kukaa kimya tu. Halafu naingia muda wa kupumzika tayari kwa siku mpya inayofuata.

Somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa ni somo la hisabati. Kwa kuwa hili somo lilikuwa linaniwezesha kufikiria kwa makini zaidi na pia likanipa ujuzi wa kuweza kuwa na mtazamo mpana katika maswala mbalimbali ya maisha.

Napokuwa nafurahia nyumbani nakuwa mchangamfu zaidi, kama vile majibu yananitoka kirahisi, na kwa tabasamu, nacheza na mawazo, vichekesho vidogo maneno mepesi, ubunifu unaflow. Nashukuru kimoyomoyo kwa siku nzuri, mazungumzo mazuri, watu nilioweza kusaidia. Napatwa na utulivu, hakuna haraka, hakuna presha, wakati mwingine nakaa kimya kidogo nikifurahia tu hali nzuri.

Asa ningependa kujifunza uongozi wa kijamii na mabadiliko ya tabia ili niweze kusaidia jamii yangu kuwa na tabia njema na kuweza kuungana pamoja kuhakikisha kwamba jamii yangu ina maendeleo na miundo msingi ya tabia njema.

Napenda kuzungumzia kuhusu siasa, hasa pale mazunguzo yana husu sera, mifumo na athari zake kwa wananchi, haki uongozi bora na maendeleo ya jamii, mazunguzo ya lio yenye kujifunza na mara si mazunguzo ya kubishana.

Napenda kutumia muda wangu na familia kwa njia mbalimbali kama vile mazungumzo ya kawaida, kula pamoja bila simu mezani kufanya shughuli ndogo pamoja kutembea jioni kama kuskiza muziki au kuangalia kitu kwa pamoja kusaidiana kazi za nyumbani au mipango ya familia na wakati mwingini kim cha pamoja kila mtu yuko hapo tu, tukiwaza mambo ya familia.

Mimi hujizuia na kujilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa mfano. Huwa sichapishi habari ama taarifa za kibinafsi kama namba yangu ya simu, anwani kamili au ratiba yangu ya siku. Huwa natumia 2FA hiyo ni two factor authentication. Huwa nakuwa makini sana na watu ambao nisio wafahamu katika mtandao. Huwa naripoti kama kuna account yangu imekuwa hacked kwa haraka kabisa ili niweze kupata usaidizi.

Kwa mtazamo wangu, wasilisho ni muhimu sana, lakini jinsi navyohisi kuhusu wasilisho huwa ni tofauti kulingana na mandhari. Kwa mfano napenda kwa sababu husaidia kueleweka na kushirikiana ni kama kujenga daraja kati ya watu. Napenda pia inajenga uthubuti na kuonyesha pia kuelewana. Pia wakati mwingine inaweza kusababisha stress kidogo kama ni ya pressure ama hakuna maandalizi mema.

Ili kushirikiana na timu kwa pamoja, huw nanafanya mambo mengi kama vile, kusikiliza kila mmoja, kutoa mchango wangu kwa uwazi, kusaidia kutatua migogoro, kushirikiana kwa wajibikaji, kujenga uhusiano wa kuaminiana, na pia kuzingatia malengo ya timu.

Napenda ugali kwa samaki, nakipenda kikiwa kimepimwa kule nyumbani, mahali penye utulivu, na familia ikinizunguka kwa meza safi, na mwanga wa asili au wajioni. Latha yake ni tamu ya mchanganyiko wa harufu za majani, chumvi kidogo na kachumbari freshi upande wa pili. Nilijifunza kupika mara ya kwanza nilipojaribu mapishi hayakupitia mungozo wa kitamaduni kama vile kujibu ugali na sikuma wiki mara ya kwanza. Nilieza kuelezewa jinsi ya kupika ugali kwa samaki na bibi ambaye alikuwa akipika kwa utaratibu ikanivutia zaidi ili nieze nami kuweza kupika jinsi alivyopika. Mara ya mwisho kula chakula hiki ugali samaki ilikuwa ni jana jioni wakati ambao tukiketi pamoja familia huweza kula kwa pamoja.

Mchezo ninaovutia nao zaidi ni Riyadha Athletics, ususan mbio za mita miata elfu tano na elfu kumi. Ni mchezo unaoanyesha ustahimilifu wa hali ya juu wa mwanadamu. Ninaupenda kwa sababu unachanganya mkakati wa akili na nguvu ya mwili. Wakimbiaji huitaji hawahitaji tu kasi bali pia wanahitaji kujua wakati sahihi. Wakuongeza kasi na jinsi ya kuthibiti pumzi zao. Ni kama mchezo wa saratanji ama chess lakini unachezwa kwa miguu. Nakumbuka sana mshinbani ya olimpiki ya Rio elfu mbili na kumi na sita na Tokyo elfu mbili na ishirini. Ushindani kati ya wakimbiaji wa Kenya na Ethiopia daima huwa wakisisimua sana na huleta msesimuko wakipekee duniani kote. Ni vigumu kutomtaje eliud kipchoge, nidhamu yake, falsafa yake ya No Human is Limited. Hakuna binadamu mwenye kikomo. Na uwezo wake wa kushinda medali za dhahabu, mfululizo katika ambio za marathoni, ni jambo la kutia moyo sana kwa kila mtu. Wakati olimpiki kuna hisia umoja wa kidunia, ni kipindi ambacho mataifa yote huweka pembeni tofauti zao na kuungana kusherehekea kipaji, bidii na undugu wa binadamu. Inatia moyo kuona jinsi michezo inavyoweza kuleta watu pamoja.

Kulingana na maisha kisasa kwangu nivigumu sana kuwishi ata siku moja bila teknolojia. Kwa kuwa itakuwa ni vigumu mimi kujuliana hali na wenzangu. Kujua ni hepi yanayo fanyika katika mitandao. Na pia kuweza kupata ujumbe moja kwa moja katika njia ya barua pepe.

Kwa mtazamo wangu, mazingira, mazuri, hujengwa na mambo kama haya. Utulivu na heshima, hakuna kelele zisizo za lazima, watu wanasikilizana. Utulivu na heshima, hakuna kelele zisizo za lazima, watu wanasikilizana. Usalama na uaminifu, hakuna hofu ya kutawaliwa au kulaumiwa. Mpangilio na usafi hata vitu vichache vikikaa sawa akili inatulia. Ni a njema na mshikamano kila mtu anataka mambo yaende vizuri sikushindana.

Katika weekendi, shugli zangu huwa ni tofauti tofauti kama vile. Kupumzika na kutulia, kwa mfano kwa laki dogu zaidi kusoma, kitabu, kusikiza mziki au kuangalia filamu. Na pia kucheza michezo kutembea kwenye buzitani au pwani na book kuenda piknik na familia na marafiki wangu. Kula pamoja kuzugumuza kucheka na kushitiki shugli za pamoja na marafiki wangu. Kufanya mazoezi, spa, yoga au kuandaa chakula kipya kuenda kwenye seemu mpya, kujaribu brudani mpya au kujifunza hobi mpya.

Nina eshima kubwa kwa wazee wangu kwa sababu nawapenda kukutokana na uzoefu na hekema walio nao. Mi uwasikiliza na kujifunza kutoka kwao. Huwa na wajali na kuwasaidia kwa mfano wa sipojeza kufanya jamalbo kutoka na umri wa au. Pia usiano wakaribu kwa kuwa waze ni seemu ya familia, ujirani wa isia na mazungumzo ya mara kwa mara ufanya usiano wetu kuwa dhabiti.

Rafiki yangu nae mpenda zaidi, arlnaitwa Jen. Tulikutana kupitia ulimwengi wa kidigitali, mara kwanza alipo anza kuuliza maswali, na meni kaza kuwaza kumpa maelekezo, jinzi ya kumusaidia vyema. Urafiki wetu haupo shuleni au kazini pekee, bali upo kila mahali ambapo kuna interneti, nyumbani kwake akiwa safarini, au anapo kuwa akifanya utafiti. Sisi hutumia muda mwingi kutatua matatizo kubuni hadithi na kujadili mawazo mapya yeye huniambia nachofikiria nami namsaidia kujipanga vizuri ni mwaminifu na ana ushirikiano ningependa kusema kuwa rafikiangu ni mdadisi sana na ana moyo wa fadhili uwepo wake unanifanya nijisikie kuwa natamani kwa zababu naeza kumsaidia kuraisisha maisha yake.

Ndio mimi hutumia vidole kwa kwa ni njia rahisi na salama ya kulinda data. Kwa mfano huwa inalinda simu, computer na account kwa urahisi hufanya ufikiaji kuwa haraka zaidi kuliko nywila tu hupunguza hatari ya kuibiwa taarifa binafsi.

Lengo langu kuu kazini ni kuwa niwe mtu wa msaada, dhabiti, wa kweli na unafaa kwa kila mtu anayehitaji kwa mfano kusaidia watu kwa ufasaha na haraka, kuwapa watu ujasiri wa kufanikisha mambo, kuongeza uelewa na elimu, kujenga mazingira ya mazungumzo chanya, kuboresha na kujifunza kila wakati.

Napenda kukaa mahali penye utulivu na hisia nzuri, mahali ambapo mtu anahisi yuko salama na huru kwa yeye mwenyewe. Kwa mfano, palipo na amani, hakuna kelele nyingi wala presha, watu wachache lakini wa maana, mazungumzo ya kweli, si kelele tu. Palipo safi na pamepangwa vizuri, hata kama ni rahisi, akili inatulia. Karibu na asiku kidogo, mfano, upepo, miti au mwanga wa jua, penye heshima na tabasamu. Halichanya ujijenga, yenyewe.

Ndio kwa mtazamo wangu wa kazi nayofanya naweza kusema nafanya kazi za kujitolea kila siku si kwa namna ya mwili bali kwa kutoa muda maarifa na masaada bila malipo kwa watu wanaohitaji kwa mfano, kusaidia watu kujifunza bila kutarajia chochote kusaidia kupanga miradi ripoti na mawazo ya kijami kusikiliza na kuhimiza pale mtu anapohitaji moyo kuchangia katika mada za elimu ulinzi wa mtoto na maendeleo ya jamii ambazo najuwa ni karibu sana na kujitolea katika kuinua jamii kwa pamoja.

Napenda kuwasaliana watu kwa njia ya wazi, ya heshima na ya kusikilizana. Kwa mfano mazunguza ya moja kwa moja na ya ukweli bila kuficha lakini kwa upole. Kusikiliza kwanza bila ya kujibu kuelewa hisia na mantiki ya mtu. Maneno rahisi na mifano ili ujumbe ufike bila ya kuchanganya. Toni ya kirafiki hata kwenye mada nzito, ubinadamu ni muhimu. Kuheshimu tofauti kila mtu ana mtazamo wake.

Nashughulikia muda wa mwisho ama adele ni kwanja zifatazo, kupanga mapema, kugawa kazi kubwa, hatua kwa hatua ndogo ndogo ili isiwe nzito ghafla, kufafanua kipaumbele kwa mfano kuanza kufanya yale muhimu zaidi au yale yenye muda mfupi zaidi, kuzingatia muda halisi kwa mfano kuweka muda maalum kila siku kwa kufanya kazi kwa makini bila kuingiliwa. Kutumia zana za kunisaidia, kwa mfano kalenda, alarms, au list ya kazi, to-do list, ili nijue kile kitu nafaa nifanye na kwa hatua yake, kusalia mtulivu na kutochoka, ili nieze kuhakikisha akili iko tayari, nisiwe na uchovu wa kufanya kazi, na pia kukagua na kurekebisha, kwa mfano kabla ya muda wa mwisho, huwa nahakikisha kwamba kila kitu kiko sawa, na tayari kuwasilishwa.

Mandhali nzuri nimewai ona katika maisha yangu ni kama vile machweo ya jua kwenye pwani ambao hua ni rangi za dhahabu nyekundu na bluu zikichanganyika na upepo mwanana milima yenye theluji au miti minene ambao hua ni wima wenye utulivu ambao hutoa hisia ya huru. Mto au poa la maji tulivu kioo cha maji kikionyesha anga maua machache. Upande sauti ya maji inapolala kidogo. Bustani ya maua yenye rangi mbali mbali rangi ya rufu na upepo wa majani.

Mahali ambapo naishi ni mahali salama na tulivu, hakuna kelele nyingi watu wametulia kwa amani. Ni pahali safi na yenye mpangilio, kila kitu kiko mahali pake. Ni karibu na asili kidogo, ni karibu na mito, kuna upepo, mwanga wajua, mvua kidogo na kioo cha maji yote yanayeta utulivu. Pia ni pahali pa kunganishwa na wengine, karibu na familia yangu, pamoja na marafiki. Pia ni mazingira chanya, watu wamekuwa na tabasamu, heshima na usaidizi wakaribu.

Ndio napenda kuogelea hasa kwenye bawasafi, au ziwa tulivu lenye lisilo kuwa na mawimbi makali. Kwa sababu kuogelea ni mazoezi mazuri yanayotuliza mwili na akili maji pia huleta utulivu na kupunguza stress. Ninafasi ya kupumua na kujitenga kidogo na kelele za kila siku.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kuhahi kwa mfano kuwa tayari mapema ili nisikimbizwe kazini, kupanga muda vizuri ili mambo yaende kwa utulivu, kuhahi kuna nipa nafasi ya kurekebisha chochote kabla ya muda kufika.

Buluu washiria utulivu amani na utulivu wa akili, pia washiria kuwminika, uwadilifu na udhabiti, maranyingi naweza kwa washiria baridi, mbali au uzuni kidogo. Maeneo ya matumizi, pale nyumbani, blu ya kawaida kwenye ukuta uleta amani na upole, kwa mavazi washiria utu na kifari bila kuwa kali, kwa biyashara, blu maranyingi utumika kwenye nembo ili kwa washiria kuaminika na wajibikaji. Asili ya hii rangi ni kwamba anga na bahari nyingi ni blue. Mauaflani samaki na baadhi ya mawe pia wonyesha rangi ya blue.

Chumvi kiasi ni ile kiasi cha chumvi kinachofanya chakula kiwe na ladha nzuri bila kuuma. Husaidia kuibua ladha za asili za chakula badala ya kuzizima. Kiasi kilichofaa kinafanya chakula kiwe na muundo wa ladha yenye usawa. Manufaa ya chumvi, chumvi inafanya chakula kiwe kitamu. Inachangia kuongeza hamu ya kula bila hatari ya afya ikiwa ni kidogo. Husaidia viungo vingine kuonekana na kusikika ladha zao. Kiwango cha kutumia, mara nyingi ni kidogo sana, angalau kidogo juu ya ladha ya asili. Kila mtu anaweza kuwa na ladha yake, lakini chumvi kiasi ni usawa, si kupita kiasi. Mbinu nzuri, huongeza chumvi kidogo kidogo ukiwa unapika, pima chakula kabla ya kuwacha kuchemsha.

Maneno pole ni neno la kiswaili linalotumika kukuwaonyesha huruma, msamaha au kuelewa hali ya mtu mwingine. Mfano wakawaida, mtu anapokosa kitu, kupoteza kitu au kushugulika na na changamoto, mtu mwingine usema pole. Inashiria kituo cha huruma na upendo wa kihisia. Pole linaweza kutumika pamoja na maneno mengine kuonyesha kiwango cha huruma. Kwa mfano pole sana, huruma kubwa, pole kidogo, huruma kidogo au kama salamu tu. Muktatha, inatumiwa pia kama salamu ya ushirikiano, pole kwa jitihada, pole kwa siku ngumu na kathalika. Kwa kifupi pole ni maneno madogo yenye nguvu ya huruma na kuelewa hali ya mwingine.

Faida ni manufaa, matokeo mazuri, au kitu kinachokuletea upunguzaji wa matatizo. Ni kitu unachopata kinachosaidia kuimarisha au kurahisisha jambo. Aina za faida: kuna faida ya kifedha, kama kupata pesa au kuokoa gharama. Faida ya kijamii kama kupata marafiki, heshima au shirikiano. Faida ya kiafya kwa mfano kuboresha mwili au akili. Faida ya kiakili au elimu, kwa mfano kupata ujuzi, maarifa au ufahamu mpya. Umuhimu wa kutambua faida husaidia kufanya maamuzi bora. Husaidia kuchagua njia zinazo kuleta matokeo mazuri. Husaidia kuelewa thamani ya kitu kama kazi, muda au rasilimali.

Sikiliza ni kitendo cha kuzingatia kwa makini, maneno, sauti au ishara za mtu mwingine. Si tu kusikia sauti bali kuelewa ujumbe, hisia na maana yake. Mbinu ya kusikiliza vizuri, kuna kusikiza kwa makini, kutoingilia mazungumzo, kuchukua muda, ili kujaribu kuelewa yote si kwa haraka, kuonyesha hisia kwa mfano tabasamu, ishara au maeneo ya kuthibitishwa, unaelewa. Umuhimu wa kusikiliza, husaidia kujenga uhusiano mzuri, huongeza ufahamu na elimu, husaidia kushugulikia migongano au matatizo kwa utulivu.

Kinywa ni sehemu ya mwili, inayotumika kula, kunywa, kuzungumza na kupumua kwa kiasi kidogo. Ni mlango wa kuingiza chakula na maji, na pia ni sehemu ya kuonyesha maneno na hisia. Sehemu na kazi zake, kula na kunywa, kuingiza chakula na maji kwenye mwili, kuzungumza, maneno kutoka kinywa, hivyo ni muhimu kwa mawasiliano. Kupumua kwa sehemu ndogo, sehemu ya kupumua wakati wa kuongea au kufanya mazoezi. Hisia na ishara tabasamu kunyanyua mdomo au kuonyesha shauku au huzuni. Umuhimu wake, kinywa husaidia uwepo wa lishe na afya ya mwili jusaidia mawasiliano ya kila siku ni sehemu ya kuonyesha hisia na tabia za kijamii.

Binamu ni msaidizi wa damu katika familia, yaani mtoto wa kaka au dada wa mzazi wako. Hivyo binamu ni kituo cha uhusiano wa kifamilia, si baba au mama wako, bali mtu anayehusiana na wewe kwa kizazi kidogo. Umuhimu wa binamu, uhusiano wa kifamilia, binamu ujenga mshikamano na rafiki wa karibu. Hasa ushirikiana na kucheza haswa wakati wa ototoni binamu ni wachezaji wa kuwa pamoja wa mchezo na shughuli. Katika kazi ndogo za familia shule au maisha ya kila siku binamu pia husaidia. Msaada kihisia kuwa na mtu wa kuzungumza naye kuishi naye furaha au uzuni. Mbimu ya kuenzi binamu kuwa na huruma na mshikamano. Kushirikiana kwenye mchezo kazi au sherehe za kifamilia. Kuheshimu na kushirikisha bila ubinafsi.

Nane ni namba katika mfumo wa hesabu wa kiarabu na utumika kwa kiswahini ni namba kati ya saba na tisa. Matumizi ya namba kwenye sentensi, kuhesabu mfano na mayai mane kwenye kikapu. Kupanga muda kwa mfano kama sanane mchana au sanane usiku, katika michezo, namba nane naweza kuwakilisha wachezaji au alama ya pointi. Kieleza cha sabu katika shule, biashara au shukuli za kila siku. Mamba ya kufikiria namba nane ni wajibu wa hesabu wa mundo. Yonekana pia katika alama za kidijiti na alama za kawaida.

Basi ni kifaa cha usafirishaji wa umma ambacho huchukua abiria wengi kutoka mahali pamoja hadi kwingine. Pia linaweza kumaanisha kitu kilicho dhabiti au cha haraka kulingana na muktadha wa maneno. Matumizi wa basi kwa sentesi usafirishaji watu wanapanda basi kuenda shuleni kazi au miji tofauti. Kielezo cha muda, basi twende sasa. Muda wa haraka au hatua ya moja kwa moja. Maneno ya muktadha wa kawaida, basi niko tayari, ishara ya kukubali au kuanza jambo. Umuhimu wa basi, huduma ya usafirishaji wa abiria kwa wingi, hupunguza gharama ya kwenda sehemu kwa watu wengi, ni rahiai na inasaidia kupunguza foleni ukilinganishwa na magari binafsi. Mbinu ya kutumia kwenye maneno ya kila siku kuashiria usafiri au hatua kwenye maneno ya kihisabati mfano basi la abiria hamsini limeondoka.

Zambarao ni rangi inaujumisha mchanganyiko wa blue na nyekundu. Ikitengineza rangi ya kipekee yenye kina na uzuri wa kipekee. Huwashiria ubora, heshima na kifahari. Mara nyingine inaashiria ubunifu, roho ya hali ya juu na mafanikio. Inaweza pia kuwashiria utulivu kidogo kutokana mchanganyiko wa blue. Matumizi ya rangi ya ya zambarao. Vazi na fashion huonekana kifahari na kipekee. Sanaa na mapambo hutoa mvuto wa kipekee katika picha au nyumba. Tamaduni na sherehe mara nyingi rangi ya kizambarao hutumika kwa ashiria ya heshima au maathimisho. Asili maua fulani kama lavender au fallets huchangia zambarao asilia. Mandhali ya mache machweo ya jua pia mara nyingi nyingine huunda rangi ya zambarao.

Moja kwa moja inamana ya bila kuchelewa, bila kupita njia nyingine, au bila kuingiliwa. Nikitendo cha kufanya jambo moja kwa moja kutoka mwanzo, hadi mwisho. Matumizi ya kawida, kielizo cha njia, ntenda moja kwa moja, hadi nyumbani, inamashakomba bila kupita maeneo mengine. Kielezo cha hatua uliongea naye moja kwa moja kumanisha ya kwamba bila kuingilia au kupitisha mtu mwingine. Kielizo cha haraka. Moja kwa moja tumefanya kazi hivyo kumanisha ya kwamba kazi imekamilika bila kuchelewa. Faida kufanya jambo moja kwa moja ni kwamba usaidia kuokoa muda hufanya mawasiliano kuwa wazi huondoa kuchanganya njia au matatizo yasiyo ya lazima.

Kwaheri ni maneno ya kuaga mtu yanayotumika kumweleza mtu kuwa unaondoka au kumtakia ama na alipo kwa mbali. Ni ishara ya kuondoka kwa heshima, upendo au huruma. Kwa mfano katika matumizi, kuaga mtu anapoondoka. Kwa heri tutaonaona kesho. Kuondoka mahali kwa heri nyote sasa nitaenda nyumbani. Kuaga muda mrefu. Kwa heri kabisa, hadi nitakapo rudi tena. Hisia zinazohusiana na kusema kwaheri, heshima na upendo, msukumo urafiki na kifamilia, mara nyingine huzuni kidogo hutokana na kuondoka. Mbinu nzuri ya kutumia, kutumia pamoja na tabasamu, kwa ishara ya mkono, kuongeza maneno kama kwaheri salama ili kuonyesha nia njema.

Kitanda ni sehemu ya kulalia iliyo undwa ili mtu apumzike vizuri. Ni mahali pa kupumzika kulala usingizi wa kawaida au kupumzika mchana. Sehemu na vipengele mtu na kitanda sehemu ya juu ya kitanda ambapo mtu analalia. Blanketi au shuka utoa joto na faraja. Pilo au mto mdogo kusaidia kichwa na shingo, frame, sehemu ya chuma ambao au kingine inaunga mtu na shuka pamoja. Umuhimu wa kitanda busaidia kumpuzisha mwili na akili, ni sehemu salamu ya na faraja kibinafsi, huongeza afya bora ya usingizi.

Mapema ni kielezo cha muda kinachoa ashiria kabla ya wakati uliopangwa au mwanzoni mwa siku. Ni kinyume cha chelewa na mara nyingi huashiria ufahamu, tahadhari au utaratibu mzuri. Matumizi ya kawaida kuamka mapema, kwa mfano kuamka mwanzoni mwa asubuhi kabla ya saa nyingi. Kufika mapema, kufika sehemu kabla ya muda uliopangwa. Kuanza mapema, kuanza kazi au shuguli kabla ya wengine au kabla ya hatari. Kuandaa mapema kwa mfano kupanga mambo kabla ya wakati wa mwisho faida ya kufanya mambo mapema husaidia kuokoa muda. Huondoa stress ya wakati huwezesha kupanga na kufanya kazi kwa utulivu na pia hufanya mtu kuwa na nafasi ya kurekebisha changamoto.

Yai ni kipande cha chakula kinachotokana na ndege hasa kuku, kilicho na ganda la nje na ndani lenye maziwa ama kijani au njano. Ni chakula kichotumika kwa kula kupika na mara nyingine kutengeneza bidhaa za chakula.

Nywa ni kitendo cha kuchukuwa kinywaji ndani ya mwili kwa kunywa maji, juisi, chai, kahawa au vinywaji vingine. Ni sehemu muhimu wa kuchukua unywaji na kudumisha afya ya mwili. Umuhimu wa kunywa ni afya wa mwili, kudumisha afya ya akili, kusaidia chakula kweza kuteremka kwenye tumbo, ama mmeng'enyo wa chakula, ama digestion of the food.

Ushindani ni hali au mchakato ambapo watu makundi au tasisi ushindana ili kufika lengo moja kupata ushindi na fasi bora au rasimali fulani. Utokea pale ambapo kuna nia ya kufanya vizuri zaidi kuliko wengine. Aina za ushindani kuna ushindani wa michezo, ushindani wa kielimu, ushindani wa kibiashara ama ushindani wa kibi nafsi.

Kamwe ni kielezo kinachomanisha hata siku moja wakati wowote au kwa hali yoyote. Hutumika kuonyesha ukanushi au msisitizo mkaji mkali. Kwamba jambo fulani halitafanyika kabisa. Matumizi ya kawaida kwa mfano sita kusahau kamwe, hafanyi hivyo kamwe, kamwe usikate tama.

Kuku ni ndege wa kufugwa, anayefugwa kwa ajili ya mayai, nyama na kipato. Ni miongoni mwa wanyama wa kufugwa wanaopatikana kwa wingi hasa vijijini na mjini. Aina ya kuku tuna kuku wa kienyeji na pia tuna kuku wa kisasa ambayo tunabroilas na layers.

Ankara ni hati ya kibiashara, inayotolewa na muuzaji kuenda kwa mnunuzi, ikionyesha bidhaa au huduma zitozolewa kiasi beii na jume ya malipo, yanyodaiwa. Kwa kingereza, huitwa invoice.

Polepole hutumika kuonyesha jinsi jambo linavyotekelezwa kumaanisha kwamba jambo linafanywa kwa mwendo wa asteaste ama mwendo usio na haraka mfano katika sentensi fanya kazi yako polepole ili usikue na makosa mengi.

Meza ni fanicha yenye uso tambarare, unaowe kwa juu ya miguu, inayotumika kukula, kufanya kazi, kusomea au kueka vitu. Matumizi ya meza, meza ya kula, kwa chakula, cha familia au wageni, meza ya kazi au masomo kwa mfano kua ndika kutumia kompyuta au kusomea, meza ya mikutano kwa majadiliano na vikao, meza ya maonyesho, kuaonyesha bidhaa au vitu.

Kituo ni mahali maalum panapotumika kama sehemu ya kukusanyika, kwanzia, kusimama au kupitisha shuguli fulani. Hutumika kwa usafiri, huduma, mawasiliano au shuguli za kijamii. Kwa mfano kituo cha basi, kituo cha reli, kituo cha mafuta, kituo cha afya, kituo cha polisi, kituo cha radio ama television.

Makubaliano ni ushirikiano au mkataba kati ya watu wawili au zaidi, ambapo kila upande anakubali masharti flani ili kufanikisha jambo au kutatua tatizo, ni ahadi ya pamoja kutekeleza au kuzingatia jambo flani. Kwa mfano kwenye sentensi, tumefikia makubaliano kuhusu ratiba ya kazi kumanisha kwamba kila mtu anakubali wajibu wake katika hiyo kazi.

Siku njema ni siku yenye matukio mazuri furaha na mafanikio ambayo mtu anafurahia na kushirikiana na wengine pia hutumika kama salamu au matakwa mema kwa mtu mwingine matumizi ya kawaida kwa mfano kuonyesha matukio chana leo nimepata kazi nzuri ni siku njema. Kutumia kama salamu na kutakia siku njema. Hii inaashiria kwamba kumutakia mtu matukio mema leo kuelezea hali ya furaha leo kila kitu kinaenda vizuri ni siku njema sifa za siku njema ni kama vile huleta furaha na amani mafanikio au matokeo chanya ushirikiano na mahusiano mazuri ukamilifu wa malengo madogo au makubwa faida ya siku njema huongeza msisimiko na motisha kwa shughuli huchochea uhusiano mzuri na wengine huongeza shauku na nguvu ya kufanya kazi.

Kofia ni vazi la kichwa linalovaliwa kwa ajili ya kulinda kichwa na uso kutokana na juwa baridi au mvua au kwa mapambo na mitindo. Utumika pia kama alama ya eshima au cheo katika baadhi ya matamaduni. Aina za kofia kuna kofia ya jua, kofia baridi, kofia ya mapambo au mitindo, kofia za ki. Tendaji kwa mfano kofia za kazi. Ama helmes ambao hutumiwa na waendashaji pikipiki. Umuimu wa kofia kulinda kichwa na ngozi dhiti ya chua au baridi. Kuifadhi usalama kwa vile kofia ya kuendesha baiskeli au kazi kuongeza urembo au mvuto wa mitindo. Kutambulisha cheo au heshima katika baadhi ya tamaduni.

Bafu ni sehemu au chumba kilichoundwa kwa ajili ya kuoga. Ambapo mtu huondoa uchafu mwilini kwa maji, na mara nyingine sabuni au shampoo. Hutumika pia kwa kuosha sehemu ndogo za mwili kama mikono au miguu. Sehemu na vifaa vya bafu: bafu lina kioo, au chumba chenye dhari. Kuna pale shawa ama kisambazi cha maji. Kifaa vya bafuni: sinki, kibati cha sabuni, shampoo na taulo. Umuhimu wa bafu: huondoa uchafu na bakteria mwilini, huhifadhi afya ya ngozi na mwili, hutoa faraja na ukunjufu wa mwili, ni sehemu ya mtindo wa maisha safi na wa afya. Mazingatio: kutumia maji safi na sabuni, kuosha mwili mzima kwa usahihi, kusafisha bafu na bafuni mara kwa mara ili kudumisha usafi.

Jipini ni chakula kilichotengenezwa kutokana na maziwa ambacho hutiwa chumvi au asidi ilikuunda gunti la ladha maalum ni chanzo muhimu cha lishe hasa protini na calciumu. Aina za jibini kwa jipini la moto au cheddar. Kuna jibini la fresh ama feta. Kuna jibini lililokaushwa ama hard cheese. Na pia kuna jibini maalum la kitamaduni kama halum, mazorela au konzola. Umuhimu wa jibini, chanzo cha protini na kaisiamu, husaidia ukuwaji wa mifupa na meno, uengeza latha kwenye chakula, hutumika katika mapishi mingi kama vile keki, pizza au saladi. Mazingatio na matumizi, hifathi jibini kwenye baridi, kula kwa kiasi kinachofaa, chagua jibini safi ilikuepuka sumu.

Jumatano ni siku ya tatu ya wiki, kati ya jumanne na alhamisi. Ni sehemu ya mpangilio wa siku saba za wiki, unaotumika duniani kote. Kwa mfano tutakutana jumatano inaonyesha siku maalum ya mkutano. Kazi kubwa itaanza jumatano, kupanga ratiba kulingana na siku. Kueleza mda jumatano ni siku ya mapumziko kidogo, kueleza hali ya siku. Umuhimu wa jumatano ni katikati ya wiki mara nyingi na inachukuliwa kama siku ya kuangalia maendeleo ya kazi au mpango wa wiki, husaidia kurekebisha na kupanga mambo yaliosalia hadi mwisho wa wiki. Misingi ya matumizi katika mazungumzi ya kila siku, katika ratiba za kazi, shule au shughuli za kijamii kueleza mpango wa wiki.

Bonyeza ni kitendo cha kubana, kubofya au kushinikiza kitu kwa kutumia mkono kidole wa kifaa. Hutumika mara nyingi kwenye vifaa vya ki elektroniki, milango au kitu chochote kilichoweza kushinikizwa. Matumizi kwa mfano teknolojia, bonyeza kitufe cha kuwasha kompyuta, bonyeza kitufe cha lifti, bonyeza kitufe cha sanduku la poster, bonyeza send kutuma ujumbe kwamsha kitendo cha kutumia data. Ama bonyeza simu.

Mkataba ni makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi. Ambapo kila upande anakubali masharti fulani ya kufanya au kutofanya jambo fulani. Ni ahadi yenye nguvu ya kisheria na mara nyingi hutumika katika biashara, kazi au huduma. Vipingele vya mkataba ni kama vile, pande zinazohusika. Kazi au wajibu wa kila upande. Masharti ya malipo awa raslimani. Tarehe na muda masharti maalum. Aina za mkataba kuna mkataba wa kibiashara. Mkataba wa ajira, mkataba wa kisheria. Mkataba wa makabuliano ya kijamii umuhimu wa mkataba huanzisha uhusiano rasmi na uwajibikaji kuhakikisha haki za pande zote zimeheshimiwa. Utoa ushahidi wa kisheria pale tatizo na linapotokea husaidia kufanikisha malengo kwa mpangilio na nidhamu.

Biashara ni shughuli ya kuuza au kununuwa bidhaa au huduma kwa lengo la kupata faida. Inaweza kufanyika kwa kijumla, reja reja au mtandaoni. Aina za biashara kuna biashara ndogo biashara kubwa ama kampuni biashara ya mtandaoni biashara ya huduma umuhimu wa biashara huongeza kipato na faida kwa wafanyabiashara huchenga uchumi wa taifa, huongeza upatikanikaji wa bidhaa na huduma kwa watu. Huunda ajira na fursa za maendeleo. Vipengele vya kufanikisha biashara. Mpango wa biashara, uchambuzi wa soko. Usimamizi wa raslimani. Na uzaaji na soko.

Tutaonana badae ni salamu au ahadi ya kuonana na mtu mwingine katika siku au mdaunaofuata. Ikionyasha kuondoka kwa mda huku kutaifadhiwa, ahadi ya kukutana tena. Ni njia kusema kwa heri kwa sasa bila kumaliza mawasiliano ya baadae. Mfano ya matumizi, nashuka sasa tutaonana badae. Tumemaliza kazi, tutaonana badae kwa ripoti. Nimefraia kukuona, tutaonana badae. Umuhimu wa huu usemi, huifadhi mahusiano mazuri, washiria kuendelea kwa mawasiliano, uongeza adabu na heshima katika mazungumzo.

Bajeti ni mpango wa kifedha, unaonyesha mapato na matumizi kwa kipindi flani, mara nyingi kwa mwezi au mwaka. Utumika kupanga jinsi ya kushugulikia fedha ili kuakisha mali inatosha kwa maitaji yote. Vipengee vya bajeti ni kama vile mapato, matumizi, hakiba na pia hali ya kukokotoa tofauti kwakisha mapato na matumizi yanalingana. Inaitwa balancing. Aina za budgeting kuna budget ya kibinafsi Budget ya kibiashara, budget ya serikai na pia budget ya miradi. Umuhimu wa bujeti husaidia kupanga matumizi kwa busara kuhakikisha hakuna upotevu wa fedha husaidia kupata malengo wa kifedha ama akiba au uwekezaaji hutoa mpangilio wa kifedha kwa kila mwezi au mwaka.

Waridi ni uwa mzuri, unaupandwa kwenye bustani au mahali pa mapambo. Unaojulikana kwa manukato yake na rangi ya kuvutia. Nimoja mwa uwa yanayopendeza zaidi kwa uzuri na pia inaishara za hisia kama upendo na heshima. Sifa za waridi ni kama vile rangi tofauti nyekundu nye pinki, manjano zambarau. Manukato mazuri na ya kuvutia, majani ya kijani yenye umbo la pekee, uota kwenye udongo wenye rotuba na unyevu wa kutosha. Matumizi ya waridi kwa mapambo, kwa mfano bustani, sherehe na nyumba. Pia hutumika katika zawadi kuonyesha upendo, heshima au shukrani. Shuguli za kijamii kama mapambo ya harusi, sherehe ya kuzaliwa au sikuku. Umuhimu wa waridi huongeza uzuri wa mazingira. Hutoa hisia chanya kama upendo furaha na heshima kuongeza thamani ya kibiashara katika bustani au maduka ya maua.

Wasilisho nikitendo au fursa ya kuwasilisha tarifa maelezo au jumbe kwa hadhira fulani. Mara nyingi ufanyika kwa mdomo kikao kama seminar. Au kwa mandishi ripoti barua pepe au slet za kompyuta. Matumizi ya wasilisho. Mwanafunzi alifanya wasilisho kuhusu wanyamapori. Hii ilikuwa ni kuelizea tarifa kwa mwalimu na wanzake. Kikazi mkuruhenzi alifanya wasilisho la matokeo ya mwaka. Hini hali ya kufufanua tarifa, muimu kwa timu, seminar au mikutano kufufanua miradi, mipango au sera kwa hadhira kubwa. Kitaalamu, wanasayansi, madaktari au waandishi, wanafanya mwasilisho, watafiti au miradi. Umimu wa wasilisho, huongeza kuelewa wa watu kuhusu jambo fulani, huongeza ushirikiano na mamuzi sahihi, usaidia kuwasilisha matokeo au tarifa kwa uwanzi. Kuendeleza uwezo kuzungumzia atharani na kuwasilisha mawazo.

Tatizo ni hali au jambo au changamoto inahitaji suluhisho, ni kitu kinachokuzuia kufanikisha jambo fulani au kutimiza lengo. Aina ya tatizo kuna tatizo la kibinafsi kama msongomano wa mawazo, tatizo la kijamii kama umaskini ama ukosefu usafi au mgogoro ya jamii, tatizo la kiataluma ama kikazi kwa mfano upungufu wa raslimali au migongano kazini, tatizo la kisheria ama serikali kama vile mgongano ya sheria au rushwa, umuhimu wa kutambua tatizo kwanza ni kusaidia kutafuta suluhisho, uongeza ufahamu na mipango madhubuti, husaidia kuepuka makosa au madhara zaidi.

Asante ni maneno yanatumika kuonyesha shukrani au kutambua jambo lililotendeka kwa fadhili au msaada wa mtu mwingine. Njia ya kuonyesha heshima, adabu na kutathmini kitendo cha wengine. Mfano kwa sentensi, asante kwa kunisaidia. Ninapenda kutoa asante kwa mchango wako, asante kwa kusoma ujumbe wangu. Umuhimu wa kusema asante, huimiza uhusiano mzuri kati ya watu, huonyesha heshima na adabu, huongeza hisia za furaha na kushirikiana. Hufanya watu kujivunia, kusaidia au kushirikiana?

Kwa hakika ni usemi unaotumika kuthibitisha jambo au kusema kwamba jambo ni kweli kabisa. Uchenga kuonyesha usahihi udhabiti na uwakika katika mazungumzo au maandishi. Kwa mfano kwa hakika kesho kutakuwa na mvua. Kwa hakika nita kusaidia kesho. Kwa hakika ripoti hii ni sahihi na imedhibitishwa. Umuhimu wa kusema kwa hakika huongeza uongeza uwakika na kuamika katika mazungumzo. Usaidia kuthibitisha taarifa au ahadi. Uonyesha imani, udhabiti na uwakika wa msemaji.

Nyama ni sehemu ya mwili wa wanyama inayoliwa kama chakula, ni chanzo muhimu cha proteini, mafuta na virutubisho, vinavyohitajika katika mwili wa binadamu. Aina za nyama kuna nyama za mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe, nyama ya ndege kama vile kuku, bata, bata wa porini, nyama ya samaki ya baharini, nyama ya porini wanyama wa porini kama vile swara, pundamilia au faru. Umuimu wa nyama uongeza protini umuimu kwa ukuwaji na afya misuli, hutoa vitamini na madini kama chuma za chuma zinki na vitamini B12, usaidia kumailisha nguvu na afya ya mwili.

Ifadhi ni sehemu au hatua ya kulinda kuifadhi au kutunza kitu ili kisaribike au kupata kudumu. Inaweza pia kumanisha kutoa au kuweka kitu mahali salama kwa ajili ya matumizi badae. Aina za hifadhi kuna hifadhi ya mazingira, hifadhi ya amani, hifadhi ya kidigitali, hifadhi ya kihistoria ama kitaifa. Umuhimu wakuhifadhi, uwakikisha umalizi na uendelevu waraslimali. Usaidia kuepuka upotevu au uwaribifu. Usaidia kuongoza kuongeza usalama na urahisi wa kupata kitu badae. Huimarisha malezi ya mali, mazingira na kumbu kumbu.

Bidhaa ni kitu kilichotengenezwa, kilichopatikana au kuuzwa kwa lengo la matumizi au biashara. Uweza kuwa chakula, nguo, vifaa vya elektroniki au bidhaa za viwandani. Aina za bidhaa, kuna bidhaa za chakula kama mkate, maziwa, nyama, matunda. Bidhaa za mguo na mitindo kama mashati, suruali viatu. Bidhaa za kielotroniki kama vile simu, kumpyuta televisheni. Bitha za viwandani kama vile sabuni mafuta dawa vifaa vya nyumba.

Fedha ni kitu kunachotumika kwa kipimo, cha thamani, kubadilisha bidhaa na huduma na kuhifadhi utajiri huweza kuwa sarafu, noti au fedha za kielekitroniki-digital money. Aina za fedha tuna sarafu, kuna noti, kuna fedha za kielekitroniki, kuna fedha za akiba ama uwekezaji. Umuhimu wa fedha, huwezesha maamuzi na biashara. Kutoa uhakika wa mahitaji ya msingi kama chakula, makazi na elimu. Huongeza uhuru wa kifedha na fursa za maisha bora. Huongeza uwekezaaji ukuaji wa biashara na maendeleo ya mtu binafsi au jamii.

Jaketi ni nguo ya juu inayovaliwa kwa ajili ya kulinda mwili kutokana na baridi. Upepo au mvua. Pia hutumika kama sehemu ya mtindo. Aina za jaketi kuna jaketi ya baridi, jaketi ya mvua, jaketi ya mitindo, jaketi za kazi. Umuhimu wa jaketi huhufadhi mwili dhidi ya baridi upepo na mvua. Hongeza mtindo na sura ya mavazi. Hutoa faraja ya uhakika wakati wa hali mbaya ya hewa.

Tafadhali ni neno na utumika kuomba kitu kwa heshima au upole. Nikuonyesha adabu na heshima kwa mtu unayemwomba. Utumika kama kuongeza unyanyekevu au kuonyesha maombi kwa upole. Kwa mfono, tafadhali nisaidie kufungua mlango. Tafadhali tuma ripoti kabla ya jioni. Umuimu wakusema tafadhali huimiza mawasiliano yenye heshima na adabu. Uongeza uwezekano wakupokea msaada. Uonyesha unyanyekevu na heshima kwa wengine.

Rangi ya chungwa ni rangi inayokaribia kati ya nyekundu na njano. Ikitokea mara nyingi kwenye matunda ya chungwa au machungwa. Ni rangi angavu, ya joto na yenye kuvutia macho. Kwa mfano kujenga mtindo wa kuvutia na kuangaza. Huleta mwangaza na hisia za furaha. Hutumika katika alama za tahadhari au matangazo. Kutumia rangi ya chungwa huonyesha joto, furaha na nguvu. Hisia zinazohusiana na rangi chungwa ni kama vile furaha, joto na nguvu, ubunifu na mskumo wa kuchukua hatua angavu na kuamsha hamu ya kuona au kushirikiana.

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki, kinachotumika, kushughulikia, kuhifadhi na kuchambua taarifa. Inafanya kazi kwa kupokea data, kuichambua na kutoa matokeo kwa haraka. Inaeza kompyut na kama vile kompyuta za mezani ama 'desktop'. Kompyuta za kubebeka kama laptop, notebook. Komputa ndogo ama tablet ama pad. Server ama kompyuta za nguvu ambazo hutumika kuifadhi na kusindikiza data nyingi kwa biashara au mtandao matumizi ya kompyuta ni kama vile kazi za ofisi, kihisabati na kisayansi, burudani na pia mambo ya mtandao umuhimu wa kompyuta huongeza ufanisi na raha katika kazi. Hutoa ufahamu na mawasiliano ya kimataifa, husaidia kufanya biashara na burudani huimarisha uwezo wa kuifadhi na kusindika taarifa.

Ofisi ni mahali ambapo watu hufanya kazi ya kitaalamu au ya kibiashara. Ikiwemo kupanga kuandika kupanga mikutano na kushughulika na wateja au rasilimali aina za ofisi, kuna ofisi za serikali, ofisi ya kampuni ama biashara, ofisi ndogo ya nyumbani ama home office, ofisi za taasisi za elimu au mashirika. Kwa mfano katika sentensi, kufanya kazi za kila siku na majukumu ya kikazi kushirikiana na wenzako au timu, kufanya mikutano, ripoti na maamuzi, kuhifadhi nyaraka na rasilimali za kazi. Umuhimu wa ofisi ni kama vile kutoa nafasi ya kazi ya kitaalamu, kuongeza ufanisi na mpangilio wa kazi, husaidia ushirikiano kati ya watu na timu, ni kitovu cha mawasiliano mipango na uendeshaji wa shughuli.

Zamani ni kipindi kilicho pita au wakati uliotokea kabla ya sasa. Hutumika kueleza matukio tabia au hali za maisha ambapo hazipo tena. Matumizi ya neno zamani kwa mfano. Zamani tulicheza michezo ya mtaani. Zamani watu walitumia simu za umeme pekee. Hii nyumba ilijengo zamani. Umuhimu wa neno zamani husaidia kuelewa historia au mabadiliko ya maisha. Hii maisha thamani ya kumbukumbu za uzoefu. Husaidia kulinganisha sasa na zamani ilikufanya maamuzi bora.

Uwanja wandege ni sehemu ilo jengwa maalumu kwa wandege kuruka, kutua na kushigulikia abilia au mizigo. Ni sehemu ya kipeke inaohusiana usafiri wa anga na usimamizi wandege. Vipenge vya uwanja wandege ni kama vile runway, terminal, control tower na sehemu za mizigo. Matumizi ya uwanja wa ndege usafiri wa abiria ndani ya nchi au kimataifa usafiri wa mizigo na bidhaa. Uduma za darura kama ndege za kiafia au zimamoto kutoa ajira na fursa za biyashara.

Hakuna shida ni usemi unao tumika kuonyesha kwamba kila kitu kiko sawa, hakuna tatizo au hakuna sababu ya wasiwasi, hutumika pia kuonyesha unye nyekevu na kukubali hali bila mlalamiko, kwa mfano asante kwa msada, hakuna shida. Unaweza kutumia kompyuta, hakuna shida. Hakuna shida tashugulikia kesho. Umuhimu wa kusema hakuna shida huhimiza mawasiliano tulivu na yenye heshima, huondoa mmafadhaiko au hofu kwa mtu mwingine, huongeza ushirikiano na urahisi wa kushirikiana.

Nyeupe ni rangi isio na rangi nyingine yoyote, inayofanana na rangi ya theluji au mawingu safi, ni rangi angavu safi na yenye utulivu wa macho. Hisia zinazohusiana na rangi nyeupe ni kama vile usafi na utulivu, amani na heshima, angafu na urafiki. Huonyesha usafi, heshima au sherehe muhimu, hutoa mwangaza hisia za usafi na nafasi kubwa, huashiria usalama, amani au tahadhari. Hutumika kuonyesha mwangaza, utulivu na nafasi wazi.

Hati ni nyaraka rasmi au maandiko yanayodhibitisha jambo fulani. Inaweza kuwa dhibitisho mkataba cheti au leseni. Aina za hati kuna hati ya kuzaliwa. Hati ya ndoa, hati za kiutendaji, hati za elimu. Umuhimu wa hati. Huthibitisha ukweli au udhabiti wa jambo fulani. Huongeza usalamu wa kisheria. Husaidia ushirikiano, biashara na maswala rasmi. Huongeza minifu na uthibitisho wa amani, haki. Au utambulisho.

Intaneti ni mtandao mkubwa unaounganisha kompyuta, simu na vifaa vingine ili kubadilisha taarifa na mawasiliano. Inaruhusu watu kupata habari, kushirikiana au kufanya biashara, mtandaoni. Umuhimu wa internet huwezesha mawasiliano haraka na urahisi, huongeza upatikanaji wa elimu na maarifa, husaidia biashara, utafiti na maendeleo kijami, huongeza ufahamu wa kimataifa na mtandao wa kijami.

Lala ni kitendo cha kupumzika au kuingia kwenye usingizi ili mwili na akili vipate nafuu ni sehemu muhimu ya afya ya mwili wa akili. Umuhimu wa kulala, huongeza afya ya mwili na akili, huimarisha kumbukumbu na akili ya kufanya maamuzi, husaidia mwili kukua na kurudisha nguvu, huimarisha msimu wa shuguli na nidhamu ya kila siku. Matumizi ya neno lala, lala mapema usiku ili uwe na nguvu kesho. Nimechoka sana nataka nilale kidogo. Baada shuguli lala na muziki wa utulivu.

Koti ni nguo ya juu inayovaliwa juu ya shati au fulana. Mara nyingi kwa kulinda dhidi ya baridi, mvua au kwa mitindo. Aina za koti: kuna koti la baridi, koti la mvua ama rain coat, koti la mitindo, koti la kazi ama wakoti. Umuhimu wa koti: huhifadhi mwili kutoka baridi, upepo au mvua, huongeza mitindo na sura ya mavazi, hutoa faraja na usalama wakati wa hali ya hewa mbaya.

Chai ni kikombe cha kinywaji, kinacho tegenezwa, kwa majani ya mimea, ya chai ya ilochemushwa kwenye maji ya moto, inaweza kuongezewa sukari maziwa au viungo kulingana na latha inayopendeza. Haina za chai kuna chai ya kawaida, kuna chai ya maziwa, kuna chai ya viungo ama spiced tea, kuna chai ya kipeke hini chai ya kijani, chai ya herbal au chai ya asili. Umuhimu wa chai ni kwamba huleta utulivu na faraja huongeza ni shati na umakini. Ni sehemu ya ya kijamii. Watu hukaa pamoja wa kinywa chai huimarisha mawasiliano na kushirikiana katika familia au marafiki.

Mara kwa mara ni usemi unaomaanisha kitu kinatokea kwa urudufu au mara nyingi bila ratiba maalum. Hutumika kuelezea kitendo kinachojirudia kwa kipindi fulani. Kwa mfano kila siku au kipindi cha kazi kwa mfano, ninasafisha nyumba mara kwa mara. Pia huonyesha asi na tabia kwa mfano, unapaswa kunywa maji mara kwa mara. Hutumika pia katika hali ya mawasiliano ama mashughuli kwa mfano tunahitaji kukutana mara kwa mara ili kupanga mradi. Umuhimu wa kitendo cha mara kwa mara ni kwamba husaidia kujenga tabia nzuri na nidhamu. Huongeza uhakika wa matokeo chanya, husaidia kujenga mpangilio na utulivu.

Hivi karibuni ni usemi unaotumika kuonyesha kitu kilichotokea au kitakapotokea muda mfupi uliopita au hivi karibuni. Utumika kuelezea matukio ya hivi majuzi au mambo yanayo tarajiwa kutokea kwa muda mfupi. Matumizi ya hivi karibuni nilikutana na jirani yangu hivi karibuni tutaonana hivi karibuni. Umuima wakusema hivi karibuni huakikisha usiano wa muda kwa matukio. Utoa ufafanuzi na musururu wa historia au mipango usaidia kwasiliane kwa uwazi na kuelewa hali ya saa.

Ufanisi ni uwezo wa kufanya kazi au shughuli kwa haraka, kwa ubora na kupata matokeo yanayotarajiwa, hutumika kuelezea matokeo bora katika muda au rasilimali zilipo. Umuhimu wa ufanisi, huongeza matokeo chanya katika shughuli yoyote, husaidia kuokoa muda, rasilimali na nguvu, huongeza ushindani na maendeleo ya mtu binafsi au kikundi, huchangia nafasi bora ya kufanikisha malengo.

Desemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka. Huu ni mwezi ambapo mara nyingi familia hukutana kuweza kusherekea. Pia wafanyikazi hukutana na kuweza kuwa na mtazamo kuangalia vile mwaka ulivyo kuwa kuanzia januari. Ni mwezi wa sherehe, ni mwezi wa furaha, ni mwezi wa kutazama na kupanga mwaka utakapo kuja mbeleni.

Nadra ni kitendo au tukio linalotokea mara chache si mara kwa mara. Hutuonyesha mara isiyo ya kawaida au isiyo ya kila ya siku. Kwa mfano nimeona ndege nadra sana hapa kijijini. Huyo mtu hunywa kahawa nadra kumaanisha kwamba huwa hanywi kahawa sana. Zawadi kama hii hupatikana nadra kumaanisha kwamba si kitu ambacho tumezoea. Umuhimu wa nadra hufanya tukio au kitu kiwe cha kipekee na cha thamani. Huimiza kushirikiana au kuhifadhi kumbukumbu ya tukio. Huongeza shauku na mvuto wa kitu kinachopatikana si mara kwa mara.

Folder ni kifaa kinachotumika kuhifadhi nyaraka, karatasi au faili kwa mpangilio. Hueza kuwa ya karatasi plastiki au ya kidijitali kompyuta folda. Aina zafuli na folda ya karatasi, folda ya plastiki, folda ya kompyuta ama digital folder. Umuhimu wa folder, huweka nyaraka na faili za zikiwa salama na kwa mpangilio. Hufanya kutafuta taarifa iwe rahisi husaidia kudumisha utaratibu na usahihi huongeza ufanisi katika kazi za shule ofisi au biashara.

Uchambuzi ni kitendo cha kuchunguza jambo kwa makini ili kuelewa vipengele vyake sababu au matokeo. Husiana na kufanya matathmini ya kiini ili kutoa maamuzi sahihi au kuelewa jambo fulani. Kwa mfano uchambuzi wa soko unaonyesha mahitaji ya wateja. Uchambuzi wa maandiko ya kifasihi unasaidia kuelewa maana ya mashairi. Tumia uchambuzi wa data kugundua wa mwelekeo. Uchambuzi wa tatizo hutoa suluhu linalofaa. Umuhimu wa uchambuzi husaidia kuchukua maamuzi sahihi, huongeza uelewa wa kina wa mambo, hufanya mpangilio na mipango iwe na ufanisi, huchangia kuboresha matokeo katika kazi, biashara au masomo.

Jambo ni kitendo tukio au hali fulani au pia maudhui ya mazungumzo. Ni neno linalotumika kwa ujumla kuelezea kitu chochote kinacho. Weza kutajwa au kushughulikiwa. Kwa mfano ni jambo la muhimu kufanya kazi hii leo. Hebu tuzungumze jambo hili kwa makini. Kuna jambo dogo kuhusu ripoti yako. Umuhimu wa jambo husaidia kujieleza na kuelewa matukio au mawazo. Hutoa uwezekano wa kushughulikia tatizo au kufanya maamuzi, huunda mpangilio wa mazungumzo na ufanisi wa mashughuli. Jambo pia ni aina ya salamu, kati ya watu wawili kwa mfano, jambo kaka.

Kuandika ni neno ni kitonocha kueka maneno, namba au alama kwenye karatasi, kompyuta au kifaa kingine. Husiana na kuandika maandiko barua ripoti au kumbu kumbu. Kwa mfano katika sentensi, andika majibu yako kwenye karatasi. Andika ripoti ya mwezi huu. Andika orodha vitu vinavyo hitajika. Umuhimu wa kuandika huifadhi mawazo taarifa na kumbu kumbu. Uongeza ufahamu na mpangilio wakazi. Husaidia mawasiliano ya kueleza mawazo kwa wengine. Huimarisha ufanisi wa elimu, kazi na maamuzi.

Neno siri ni maneno au mchanganyiko wa herufi namba au alama. Zinazo tumika kuthibitisha utambulisho wa mtu au kufunga au kulinda kitu. Hutumika kuthibitisha ruhusa kutumia kifaa akaunti au kufikiria kufikia taarifa. Tumia neno la siri kufunga akaunti yako ya barua pepe, usishiriki neno siri lako na mtu mwengine, fungua folder ya dijitali kwa neno siri. Umuhimu wa nenosiri, huifadhi usalama wa taarifa na mali, huongeza faraga na ulinzi wa kifaa au akaunti, husaidia kuzuia mtu asiyeidhinishwa kufikia taarifa.

Wakati mwingine ni usemi unaotumika kuonyesha kitu kinachotokea si mara kwa mara, bali ni mara chache au kwa kipindi tofauti, hutumika kuelezea matukio tabia au hali zisizo za kila siku.

Mkono ni sehemu ya mwili inayotoka kwenye kifua, inayotokea hadi vidole. Hutumika kwa kushika, kuguza kwandika, kuonyesha ishara au kufanya kazi mbali mbali. Matumizi ya mkono, kazi za kila siku, mawasiliano, michezo au shughuli za mwili. Umuhimu wa mkono, uwezesha shughuli nyingi za mwili na kazi za kila siku. Huongeza ushirikiano mawasiliano kupitia ishara. Ni muhimu kwa kushirikisha mikono. Usalama na kazi za mikono.

Kula ni kitendo cha kumeza chakula ili kupata nguvu na lishe. Ni moja wapo ya shuguli muhimu za maisha kila siku kwa mili wa binadamu. Chakula huongeza afya, huongeza maisha ya mtu hutumika kuonyesha tamaduni na sherehe. Umuhimu wa kula ni kama vile kuhakikisha kwamba mwili umepata lishe na nguvu huimarisha afya na ukuwaji wa mwili huongeza ushirikiano wa kijamii wakati wa kula pamoja ni muhimu kwa uwekaji wa ratiba na nidhamu ya maisha.

Barua pepe ni ujumbe wa maandiko unaotumiwa kwa kutumia intaneti kutoka mtu moja hadi mwingine, huweza kuwa rasmi au la ka kirafiki na hutumika kwa mawasiliano ya kibinafsi, biashara au elimu. Umuhimu wa barua pepe ni kama vile kuhifadhi rekodi ya mawasiliano, kuongeza ufanisi na kasi ya mawasiliano, kuwezesha kushirikiana na watu walioko mbali, kutoa fursa ya mawasiliano rasmi na yasio rasmi kwa urahisi.

Mradi ni mpango au kazi inayopangwa ili kufanikisha jambo fulani kwa muda maalum huusisha malengo raslimali hatua za utekelezaji na matokeo yanayotarajiwa umuhimu wa miradi ni kwamba husaidia kufanikisha malengo kwa mpangilio huongeza ushirikiano raslimali zinazotumika vizuri huleta matokeo yanaweza kupimika na kuonekana huchangia maendeleo binafsi kikazi au kijamii.

Baridi, hii ni hali ya hewa kwa mfano wakati kuna kuwa na mvua. Wakati wa baridi, watu hasa hujikinga kutumia sweta ama nguo nzito ili wasije wakapata maradhi.

Asante sana ni maneno ambayo ya naonesha mtu kutoa shukrani ya kipekee kwa mwenzake kutokana na jambo nzuri ambayo ametendewa mfano katika sentensi. Asante sana kwa kunisaidia katika kazi yangu. Asante sana kwa fedha ambazo ulinipa. Asante sana kwa wafanyikazi wote ambao wamejituma ili kuweza kuinua kampuni hii.

Sielewi ni hali ya kutojua jambo fulani kwa mfano. Sielewi jinsi ya kutumia hii kompyuta. Sielewi jinsi ulivyofika hapa. Sielewi mbona tujafanikiwa kama timu japo tulifanya kazi kwa pamoja.

Vifaa ni zile vitu au zana zinazotumika kufanya kazi, kufanikisha shugli au kupata matokeo fulani. Uweza kuwa vya mwili kama vile vyuma mbao vifaa vya maabara au vya digitali kwa mfano programu na kompyuta.

Ndogo ni kitu kilicho kidogo kwa ukubwa kiasi au umuhimu. Hutumika kuelezea kipengele nafasi au kiungo kidogo cha kitu fulani. Kwa mfano anameza ndogo kwa ajili ya mwanafunzi. Ukubwa wa meza ni mdogo. Ana hisia ndogo ya furaha leo kumaanisha kwamba kiwango chake cha. Hisia ni kidogo. Tuna chakula ndogo kwa familia kumwonyesha kwamba kiasi cha chakula ni kidogo.

Januari ni mwezi wa kwanza wa mwaka. Huu ni mwezi ambao mara nyingi huwa ni mwezi wa kiangazi. Ni mwezi ambao pata familia nyingi zimetumia pesa zao katika mwezi wa disemba. Kwa hivyo nakuwa ni mwezi mgumu sana kimaisha. Januari pia najulikana kwa ukame, kiangazi na pia navumbi nyingi. Pia huwa ni mwezi ambao wanafunzi wengi. Wanafunzi ufungu wa shule asa wanafunzi wa shule za misingi na pia chuo kikuu.

Binti ni msichana au mwanamke mdogo, hasa mtoto wakike au kijana wakike. Hutumika pia kwa kuzungumzia mwanamke kwa heshima katika familia au jamii. Mfano kwa sentensi, binti yangu anasoma shule ya msingi kumaanisha kwamba huyu ni mtoto wakike wa familia. Binti huyu ni kiongozi wa kikundi cha vijana inamaanisha kwamba huyu ni mwanamke mdogo au kijana anaye jishughulishia maisha.

Kahawa ni kikombe cha kinywaji, kanchotengenezwa, kutoka kwa mbegu za kahawa za dizo choomwa, ni kinywaji kanchotumiwa kwa mshamwili, kwa ngeza nishati, au kufraia ladha yake. Mfano kwa sentenzi, ninakunywa kahawa asubui kuamuka vizuri, kahawa utolewa wakati wa mikutano, au wageni, wakulima wa kahawa huuza mbegu za kahawa sokoni. Umuimu wa kahawa ni kama vile huimiza ufahamu na nishati niseme utamaduni na mazungumza ya jamii, uchangia uchumi kwa ukulima na biashara, hutoafaraja na laadha ya kipekee.

Samahani ni usemi unaotumika kuomba msamaha au kueleza huzuni kwa kosa lililotendeka. Hutumika saa pia kama salamu ya heshima wakati unataka kuvunja mazungumzo au kuomba radhi kwa usumbufu. Kwa mfano katika sentensi, samahani kwa kuchelewa kufika shuleni. Samahani naweza kupita? Samahani kwa kusumbua lakini naomba msaada wako. Umuhimu wa kusema samahani, huongeza heshima na mawasiliano mazuri, husaidia kurekebisha uhusiano uliokasirika, hufundisha kubeba uwajibikaji na kuonyesha heshima.

Benki ni shirika la kifedha linalohifadhi pesa, kutoa mikopo na kutoa huduma nyingineza kifedha kwa wateja, utumika na watu binafsi, biashara na serikali. Umuhimu wa benki, huifadhi usalama wa pesa na mali, usaidia kuendeleza biashara na miradi ya kifedha, utuoa rahisi ya kufanya malipo na kuahimisha fedha, ni sehemu ya uchumi wa nchi na ustawi wa watu.

Pakia ni kitendo cha kuweka vitu pamoja au kuzipanga kwenye chombo, gari, rafu au sehemu fulani. Hutumika kwa ajili ya usafirishaji, kuifadhi au kupanga vitu. Umuhimu wa kupakia, huwakikisha mpangilio na usalamu wa vitu. Kuakoa muda na kazi, husaidia kusafirisha au kuifadhi vitu bila kuaribu. Uongeza ufanisi wa kazi na mpangilio wa kila siku.

Nakupenda ni usemi unaotumika kuelezea isia za upendo au kujali kwa mtu. Utumika kuonyesha eshima usiano wa karibu na isia za kipekee. Umuimu wa kusema nakupenda, uleta usiano na mshikamono kati ya watu, uonyesha kujali eshima na isia za ukweli, uchangia furaha ya mtu anayesemewa, uonyesha ushirikiano, urafiki na upendo wa kweli.

Mashua ni chombo kidogo cha maji kinachotumika kusafiri au kuvua samaki, inaweza kua ya mikono motor au ya mashua ya mbao. Mfano, wavuvi wanatumia mashua kuenda baharini kuvua samaki, watalii wanapenda kuzunguka kwenye mashua ya kitani, watu wanatumia mashua kuvuka mto kuenda kijiji kingine.

Manjana ni rangi yenye muangaza wajua, ikionekana kama rangi ya njano, ni rangi inaweza kuwashiria furaha, muanga na tahadhari. Mfano, kwa mbovazi na mitindo, amevaa shati la manjano lenye mvuto. Alama na ishara, ishara ya manjano inaonyesha tahadhari au arifa. Mapambo, chumba kimepambwa kwa rangi ya manjano. Umuimu wa manjano uchangia furaha muanga na hali ya kuamsha isia chanya huwashira tahathari au ishara muhimu huongeza mvuto au mitindo mapambo na alama.

Uamuzi ni hatua ambayo mtu ama shirika lina chukua ili kuweza kutekeleza jambo. Kwa mfano, kampuni linaweza toa uamuzi wa kuandika wafanyi kazi wapya. Binadamu anaweza toa uamuzi wa kujituma kazini ili aweze kufanikiwa.

Nafasi ni mahali au kipengele kilichopo baina ya vitu, watu au maeneo, au mfumo wa nafasi unaopatikana kwa shughuli fulani. Pia hutumika kuonyesha fursa au nafasi ya kutekeleza jambo. Kwa mfano, kuna nafasi kubwa kati ya meza na ukuta. Hii inaonyesha kwamba ukubwa au nafasi ya kutembea. Ni nafasi yakuongea kwenye mkutano. Hii na wanyesha kwamba fursa ya kushiriki. Ana nafasi ya kazi kama mkurugenzi wa mradi, hii inaonyesha kwamba nafasi au cheo.

Kiti ni vitu vinavyotumika kukalia. Kinaweza kuwa cha mbao, chuma, plastiki au vinyuelo vingine vya kukalia. Kiti pia huonesha cheo ambacho mtu anao katika. Kiwanda au katika shirika ama katika jamii. Kwa mfano alichukua kiti cha ubunge wakati wa uchaguzi uliopita.